Nashughulikia uthaifu wangu. Udhaifu wangu kazi ni kwa kupanga kazi yangu mapema, kuanza kazi yangu bila kuadhirisha. Naweka vipao mbele. Ninapanga kazi vipande vidogo ninaepuka usumbufu ninafuatia ratiba, naepuka kufanya kazi mingi kwa wakati mmoja. Najipa motisha, kujifunza kutokana na makosa ya awali kufanya kazi katika mazingira tulivu, kufuata maagizo, kikamilifu kuepuka kurudi kazi, kuomba msaada, ushauri napobidi kujithamini kuona kama ninaendelea vizuri, kupumzika kwa muda mfupi ili akili isichoke, kutumia muda vizuri, kueka malengo wazi ya kile kinachopaswa kufanyika, kuanza kazi mapema bila kwairisha. Mpango mzuri na nidhamu nafanya kazi inafanya kuondoa uthaifu katika kazi.

Mi hupenda hesabu. Kwa sababu hesabu hunisaidia katika mahesabu ya kila siku, kila mahali naitaji hesabu kwa kila kitu, kuhesabu hakuna mahali hesabu ilinisaidia katika maisha yangu Diposa nio naipenda. Napenda sana. Hesabu. Unisaidia sana.

Mi nishaifanya kazi ya kuchitolea nasaidia watu katika kijiji. Watu walio karibu na mimi waziojiweza nachitolea kwenda kuwasaidia katika kazi zao ninapo ona mtu anazidiwa katika kazi yake na niko na wakati naenda natumia io wakati kusaidia kuwasaidia.